Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni audalifu mawasiliano mazuri na uwezo wa kuwaongoza watu kwa mfano kiongozi mwenye uadilifu huaminika na watu wake kwa sababu hufanya maamuzi yake na yenye kuzingatia maadili.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa njia kadhaa muhimu natumia nywila imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali na hubadilisha mara kwa mara pia huwa makini sana na taarifa zinazo shiriki mtandaoni hasa taarifa binafsi kama anwani namba ya simu au maelezo ya kifedha.